Unapofuraa kuwa nyumbani unafanya nini? Nikiwa nyumbani kile ambacho hufuraia kufanya nikuu ku kua tu chumbani mwangu Kitandani. Nikii burushu mitandao ya kijamii. Nikionaa video za za kuchekesha. Mupenda sanaa nikiwa nyumbani ee niko tu kitandani ee nikipumzika. Nikiburuzi mitandao za kijami kama vile Facebook Youtube na mitandao mingine ya kijamii wakati mwingine ee kama niko na nahisi njaa ee naeza pika chakula ambacho huwa nime kitamani kukipika wakati huu nikiwa nyumbani ee peke angu ningefurahia kupikaa kupikaa bata ee bata kwa sima nimekaa siku mingi saana tangu nilee bata ee. Ningefurahia kukula chakula kile ambacho sijapika kwa siku nyingi au pengine nikiwa nyumbani wakati mwingi mi hufuraia tu kua kitandani mwangu na buruzi mitandao ya kijamii naa kuangalia kile ambacho kinaendelea nchini mwetu na duniani kwa ujumla.

Je nafanya nini kulinda mazingira? Mimi kibinafsi ni mtu ambaye napenda mazingira napenda kujihusisha na ulinzi wa mazingira huwa sipendi wakati mazingira yana aribiwa. Kibnafsi mimi katika maisha yangu ya kila siku huwa nikitumia vitu vya plastiki huwa narudiarudia kuzitumia huwa sipendi kununuwa vitu za plastiki ambazo unatumia maramoja huwa napenda kununuwa zile ambazo naeza dumu nazo kama nikona vikombe vya plastiki au kama kuna kitu ambacho nimenunua ambacho kimeekwa katika chupa ya plastiki huwa nikimaliza kutumia hicho kitu huwa pia natumia hiyo chupa ya plastiki kama kueka sukari, chumvi na pia mimi nasaidia kulinza mazingira kwa kufanya usafi na kuangalia kile ambacho nanunua au kile ambacho natupa. Katika ununuzi wangu mimi napenda kununua vitu ambazo nikitumia vinaweza kuoza si vile ambazo zinakaa katika mazingira na zina aribu mazingira.